Muda wa mwisho mimi hutumia kwa kuhakikisha kuwa namaliza kazi ambayo nimepewa na wateja wangu. Ili niweze kuwapa matokeo bora na wanapokuja kuchukua vifaa vyao vya kazi wanapata vii katika hali njema na thabiti ili kuweza kuvitumia kwa njia inayofaa.

Bila shaka mimi hufuatilia matukio ya kimataifa. Napenda sana kujua jinsi mataifa mengine kando na taifa letu yanavyoendelea kujiimarisha kimsingi. Hivyo basi mimi hutumia vyombo vya kisasa vya kiteknolojia kuweza kupata maelezo zaidi ya jinsi mataifa mengine yanavyoendelea na kuwahudumia wananchi wao kwa njia inayofa.